Kitendo kimoja ninacho kikumbuka vizuri ni kusaidia jirani yangu mzee ambae alikuwa mgonjwa. Bibi yangu wa jirani alikuwa anaishi peke yake na watoto wake walikuwa mbali. Siku moza aliugua na hakuweza kutoka nyumbani. Nilipo pata habari nilianza kupelekea chakula kila siku. Kununua dawa zake dukani na pesa zangu na wakati mwingine kukaa nae kuzugumza ili asijisikie mpwekwe. Hakuwa na pesa nyingi kwa hiyo siku mtoza chochote. Nilifanya sana tu kwa sababu niliona ni jambo sahihi. Tabasamu lake na shukurani zake zilinipa furaha zaidi kuliko zawadi yoyote ningeweza kupokea. Kitendo kingine nilichokifanya ni kusaidia mtoto wa mtaani aliekuwa anatatizika na masomo yake. Nili mfundisha hesabu na kingereza marambili kwa wiki bila malipo. Baada miezi michache aliimarika shuleni na hata akapata nafasi nzuri darasani. Mama yake alilia kwa furaha na akanishukuru sana. Nimejifunza kwamba wema hauitaji pesa nyingi. Wakati mwingine ni muda wako, uwepo wako na neno na kufariji tu na jambo zuri ni kwamba unapowasaidia wengine pia wewe unapata amani moyoni.